Usiku kabla ya kulala huwa najitahidi kutengeneza mazingira ya utulivu ili mwili na akili iyo tayari kupumzika kawaida naanza kwa kupunguza matumizi ya simu au televisheni kwa sababu mwanga wake hunifanya nikose usingizi mzuri baada ya hapo najitaada na kufanya mambo ya kawaida kama kuoga na kunawa uso Jambo lilanolisaidia kujisikia fresh na uhuru Wakati mwingine, nachukua muda kidogo kutafakari jinsi jinsi hii siku ilivyo kuwa Kila kilichofanyika changamoto nilichokutana nazo na mambo ninayoshukuru Hii hunisaidia kupunguza mawazo mengi na msongo wa mawazo Baada ya hapo, napenda kufanya jambo, lililo tu akili kama kusoma kitabu, kuandika mawazo yangu na kusikiza mziki pole pole Kabla ya kulala kabisa hujitahidi kupanga kwa ufupi mambo ya kesho ili nisilale nikiwa na hofu na mchanganyiko Hatimaye nachukua dakika chache kuwa kimya Nikivuta pumzi taratibu ili mwili utulie utaratibu huu hunisaidia kupata usingizi nzuri kuamka nikiwa na nguvu na kuanza siku mpya nikiwa na mtazamo chanya.

Mafunzi ningependa kupata ni yale yanayonisadia kuboresha binafsi na kitaaluma. Kwanza, ningependa mafunzo ya ujuzi wa kazi matumizi ya kompyuta, mawasiliano ya kitaaluma na usimamizi wa muda. Kwa sababu ni ujuzi huu muhimu karatibu katika aina ya kazi. Pia ningependa mafunzo yanayouhu teknolojia na ubunifu. Kwa matumizi ya mifumo yakijadili uchambuzi wa taarifa na ujuzi wa kazi ya mtandaoni. Kwa dunia, inaelekea zaidi na teknolojia. Vile vile, ningependa mafunzo maendelea binafsi ya uongozi, kufanya ma uamuzi sahihi na kuthibiti msongo wa mawazo. Mafunzo haya hunisaidia kujielewa zaidi kufanya kazi vizuri na pia kusaidia wengine na kukabilisha changamoto za maisha kwa ujasiri. Kwa ujumla, ningependa maisha ya ujasiri. Kwa ujumla ningependa maisha ujarisiri mafunzo yanayochanganya maarifa na vitendo za ukuwaji na naawasi ili niwe mtu bora zaidi katika kazi ya maisha ya kila siku.

Ninashughulikia wateja kwa njia ya heshima, subira na uwazi Kwanza, namsikiza mteja kwa makini ili nielewe hitaji lake vizuri Kisha, namjibu kwa lugha rahisi yenye adabu linayokamilisha anapata taarifa sahihi kwa muda anaohitaji Pia, nakuwa mstaarabu hata mteja akiwa na hasira Simchukii binafsi nahakikisha natafutia mpaka tatizo zake Nikikosea nakiri na kuhasifisha mapema nalenga mteja aondoke akiwa ameridhika na kuamini huduma Kwa kifupi nampea mteja uzoefu mzuri wa kitaaluma wake Nawakaribisha kwa mtazamo chanya ili wasije huru kuongea Natumia lugha inayofaa kulingana na mteja na heshimu muda ya mteja najibu kwa haraka inayowezakanavyo na uliza maswali ya ufafanuzi ili kuepuka makosa na dudumisha siri za uwaaminifu ya wataarifa mteja na toa suluhisho mbadala endapo suluhisho la kwanza halipatikani na thibiti migogoro kwa utulivu bila kubishana na rekodi mawasiliano muhimu kwa ufisraji badaye na toa marejesho kwa njia chanya na shukuru wa teja baada ya kudhumiwa ili kujenga uhusiano mzuri na boresha huduma yangu kwa kuzingatia maoni za wateja Ukipenda na weza kupanga kwa mitabu ya interview hutuba na dakika au majibu mafupi kwa njia ya CV.

Michezo ni nayo ipenda kutazama zaidi ya mipira ya miguu kwa sababu ni mchezo unao unganisha watu warika, tamaduni na matofauti. Mpira wa miguu unavuta mvuto kipekee kwa sababu unaitaji maelezo mengi. Hata bila kuelewa lugha na mtu anaweza kuelewa kinachoendelea uwanjani. Ninapenda kutazama mpira kwa sababu unanipa burudani, msisimuko na pia unifundisha maadili ya maisha kama ushirikiano utulivu na nidhamu. Ligi ni nazo penda kufuatilia zenye mipira ushindani mkubwa ni kama English premier league la liga na mashindano ya kimataifa kama vile kombe cha dunia na Afcon Ninapenda ligi hizi kwa sababu zina wachezaji wa kiwango cha juu mbinu tofauti za kiufundishi na ushindaji ambao uwezesha kuratiba kiraisi Kila mechi huwa na hadithi yake na hilo hunifanya ni tamani kwendelea kutafutiana nahadi dakika ya mwisho kitu kingine kinacho vutia kwenye mpira wa miguu ni mbinu wa makocha napenda kuangalia jinsi makocha anavyo pangatimu kubadilisha mifumo wakazi na au kufanya mabadiliko ya waseja kulingana na hali ya mchezo Hii hunifundisha umuhimu wa mipango wa kufanya mamuzi ya haraka kitu ambacho kinaweza kutumika hata katika maisha ya kilasiku au kazini Pia ninapenda kutazama mpira kwa sababu ya ushirikiano wa timu Hakuna mchezaji anaye weza kushindana peke yake hata kama ana kipaji kikubwa ushindi hutokana na kwenye kazi pamoja hili hunikumbusha kuwa katika maisha ya kazi mafanikio ya kweli huhitaji ushirikiano na mawasiliano mazuri katika ya watu mbali na mpira wa miguu napenda kutazama ritha riadha hasa mbio ya kiasi na mbio ya masafa marefu Riadha hunivutia kwa sababu hii ni mchezo unaonyesha uwezo wa mtu binafsi nidhamu na juhudi ya muda mrefu kuangalia wa na riadha huu wakijianda kwa miaka mingi Kwa ajili ya sekunde chache na mashindano hunifunisha dhamani ya subira na kujitoa pia kuna mpira wa kikapu ambao nafurahishwa kutazama kwa mara kwa mara mpira wakikapu ni haraka sana na unapointi nyingi na unahitaji umakini mkubwa ninapenda jinsi wachezaji wanavyo fanya maamuzi kwa sekunde chache tu wakipigana pasi kufunga au kujilinda hii nifanya nione umuhimu wa na umakini wa kazi ya kufuiriki.

Mahali pa history ningependa kutembelea zaidi ni misri hasa piramidi ya giza Kwa sababu kubwa ni kwamba ni moja wa maeneo ya kale kabisa duniani yenye historia ndefu inayorudi maelfu ya miaka nyuma kufikiria jinsi ya watu yawazama za kale walivyoweza kujenga piramidi kubwa na imara ya bila teknolojia kisasa hunishangaza sana na kunifanya niheshimu watu hao ambao walihunda mapiramidi haya sana akili na ubunifu wa binadamu. Piramidi ya giza zinahushwa na mfarao kama khufu khafre menkaure ambao waliaminiwa kuwa viongozi wenye nguvu na pia wali aminiwa maisha baada ya kifo. Ningependa kufika mahali ili kujifunza kwa macho yangu ye mwenyewe kuhusu imani zao utamaduni wao na jinsi walivyopanga jamii yao. Historia na mystery inanivutia kwa sababu inaunganisha sayansi dini na sana sana kwa namna ya kipekee sababu nyingine inayofanya nitake kutembelea mahali hapa ni kuona Sphinx sana kubwa yenye mwili wa simba na kichwa cha binadamu Sphinx ni mfumbo mengi kuhusu lake halisi na hilo hunifanya nitamani kujifunza zaidi kutoka kwa wataalamu wa kihistoria akiteknoliojia kuwa mahali palipojaa maswali yasiyo na majibu kamili hunipa hamu ya kujifunza zaidi Bali ya misiri ningependa pia kutembelea Roma ya kale nchi ya Italia Roma ina historia kubwa yenye ustarabu sheria na siasa ya uho ya hedisi kutembelea maeneo ya koloshiam kugeuka kama kurudi nyuma katika historia na kuona jinsi watu wa zamani walivyokuwa wakiishi kuburudika na kujensha jamii zao historia ya Roma inanifundisha kuhusu uongozi nidhamu na athari ya nguvu ya dola Pia ningependa kutunulia athens ugiriki ambayo inajulikana chimbuko la demokrasia kuona maeneo ya akroplisi na kujifunza kuhusu wafalsafa wa kama socrastis, plato na aristotle ingekuwa uzoefu wa kipekee, navutiwa na historia za mawazo wa binadamu jinsi watu walivyokuwa wakitafikiri, maswali haya, maisha ya haki na maadili katika Afrika ningependa kutembelea The Great Zimbabwe Hili ni eneo la kihistoria linaonyesha kuwa Afrika iliyokuwa na ustaarabu mkubwa Hata kabla ya ukoloni, majengo ya mawe yalipojengwa, bila saruji, yanaonyesha ujuzi mkubwa wa uhandisi kutembelea mahali hapa, ningekuwa na fahari yangu kuhusu historia na Afrika na uwezo wa mababu wetu Pia nigependa kutembelea Lamu, Old Town hapa Kenya. Lamu ni historia ndefu ya biashara na bahari, utamaduni na wastahili, kulingana na tamaduni ya kiafrika. Kiarabu na kisayansi kutembea kwa mitaa midogo, Lamu kuongea majengo na kale na kusikiza hadithi za zamani. Kungekuwa ni njia nzuri ya kujifunza historia kwa njia ya vitendo, sababu ninazopenda kutembelea maeneo ya historia ni kwa sababu historia hunisaidia kuelewa sasa. Nikielewa historia unaelewa mimi ni mjamii fulani ninaishi na namna fulani Kwa nini dunia hii iko jinsi ilivyo leo kuna vile maeneo haya hunipa nafasi ya kuwa na historia hai siyo kusoma tu kwenye vitabu Pia ningependa kutembelea maeneo ya kihistoria inayojenga heshima kwa utamaduni tofauti Kila jamii ina hadithi yake ya historia na yake inathamini kuwa katika maeneo haya ningevumilia na kuthamini utofauti wa binadamu.

Maji ni muhimu sana kwa mwili na namna tunavyo kuwa ya naweza kuathiri afya yetu kwa njia tofauti Mimi binafsi napenda kukunywa wa maji moto hasa asubuhi wakati wa baridi Kwanza maji moto husaidia kufungua mfumo wa mienengo ya chakula na kunifanya nijisikie mzuri na nikiwa na nguvu ya kuanza usiku wengine wanasema pia hunisaidia kuondoa sumu mwilini Ingawa hii ni hoja ambayo wataalamu wanashughulikia na kutafsiri ya kisayansi Lakini mimi binafsi ninapenda tofauti kati ya jinsi mwili wangu unavyohisi nikiwa nimeanza na kikombe cha maji moto Pia napenda maji moto kwa sababu hunisaidia kupumzika Baada ya siku ndefu ya shule au kazi, kikombe cha maji moto huleta utulivu ni kama mwili unapata kupumzika na akili pia Mara nyingi napenda kuongeza kipande cha limau au madilishi kwa maji moto Jambo ambalo linanafanya niwe na ladha nzuri na kunipa faida ya kiafya kama kuongeza kinga na kuboresha kimnana ya chakula Kwa upanne mwingine, napenda kunywa maji baridi hasa wakati wa joto au baada ya mazoezi ya mwili maji baridi husaidia kupumzisha joto au mwili kunipa hisia ya kufurahisha na kunikumbusha kuwa nishati kwa mfano Baada ya mchezo wa mpira au mbio kikombe cha maji ni cha kufurahisha au kutoa na hafu ya ma moja Wakati mwingine, maji baridi pia hunisaidia kwa mwili joto unaposikia usingizi kwa kidogo chakujoto Lakini kwa muda mrefu, nimegundua kwamba kunywa maji moto ni bora kwa afya wa muda mrefu hasa kwa mnyenyeko wachakula, kudumisha afya na ngozi, hunisaidia mwili kufanya kazi vizuri Pia, wanasayansi wanasema maji moto husaidia kuongeza mtiririko wa damu na kuondoa uchoyo kidogo wa misuli Jambo ambalo linaonekana kuwa wa nufaa zaidi ya mwili ya binadamu Kuna pia sababu ya kijamii na kihisia kikombe cha maji moto huu ni kama marafiki wa mazungumuzo Mara nyingi ni kiwa na familia au marafiki kunywa chai au maji moto pamoja huleta mazungumzo mazuri au uunganisho wa kihisia Hii ni tofauti kidogo ya baridi ambayo mara nyingi huwa ni haraka zaidi na haina muda mrefu wa kupumzika au kuzungumuza Pia kunywa maji moto kuna nifundisha nidhamu ya mwili Mara nyingi ni napo jikumbusha kunywa maji moto badala ya maji baridi inanihimiza mwili wangu kuwa natabia ya kudumisha afya. Inanifanya pia nijiele awali asubuhi na mipanglio mzuri wa afya. Jamu ambalo limekuwa na manufaa katika maisha yangu ya kila siku. Kwa upande mwingine, mara nyingi napenda mchanganyiko wa maji moto na baridi kulingana na hali ya hewa au jinsi ya mwili. Kwa mfano, jioni ni baridi kidogo, maji moto hunisaidia kupumzika lakini mchana ikiwa ni joto sana. Maji ni bora. Nifundisha umuhimu wa kujisikiza mwili na kuelewa mahitaji yake. Kwa ujumla, ninapenda kunywa maji moto. Kwa afya ya muda mrefu utulivu wa kunywa maji moto kuwa na joto na mazoezi.

Napenda mvua sana kwa sababu nyingi zinafanya niwe na hisia nzuri kuhusu mvua Kwanza mvua inatoa utulivu wa kipikee Nikiwa na mvua ikinyesha nafurahi kukaa karibu na dirisha kunisikiza sauti yake sauti ya mvua ikigonga huwa nasikia vizuri paa na udongo ni kama mziki wa asili unapopumzisha akili na mwili Wakati mwingine hata nikiwa na hisia na msongo fulani kusikiliza mvua kunifanisha njisikia utulivu na kunihuruusu kuwanza kufikiria kwa utulivu ni kama kwa muda wa ukutafakari na kuunganisha mawazo yangu sababu nyingine inafanya nipende mvua ni harufu ya baada ya mvua Harufu hiyo kipekee inajulikana kama kre tokio inatoka kwenye udongo na mimea inapo ingia katika mvuwa Mwara nyingi ufanya maziingira huwa ya kupendeza sana na kunipa furaha mdogo mdogo kwa asili Kwa ukweli ni jambo mmoja ambalo li nilafanya niwe na usiano wa kikaribu zaidi ya dunia na maumbili yake Mvua pia ina umuhimo mkubwa wa maisha ya kila siku ya afya mazingira Wakati mvua inaponyesha inawasha hewa inasafisha vumbi na uchafu pia inasaidia mimea kukua Hii ni jambo linilofanya niwe na kulahishimo kubwa wa mvua Si kwa sababu ni mzuri bali kuwa ni chanzo cha maisha Kwa kweli, kwa mvua, maisha chenye sayari yetu yangekuwa magumu sana. Kwa hivyo, mvua ni muhimu sana. Kwa upande wa kihisia, mvua inasababisha hisia na kumbukumbu la naostalgia. Napenda kukumbuka wakati nikiiwa mtoto nilipo kuwa nikicheza na kuongea kwenye mvua pamoja na marafiki na fafamilia. Hisia hizo za furaha kucheka na mshangao wa mvua ni kumbukumbu mzuri ambazo wa zinafurahisha hata sasa Mvua inanikumbusha kwamba, maisha yanaweza kukua muda wa furaha kawaida ya raisi na si lazima kila wakati duwa na asherehe na shuguli kubwa kubu Pia napenda mvua kwa sababu inachangia mapumziko kidogo Wakati mvua inanyesha, mara nyingi huwa ni muda mzuri wa kukaa nyumbani na kikombe cha chai au kahawa kusoma kitabu au hata kusikiza mziki Hii ina nafsi ya kupumzika kutoka shughuli nyingi na za kila siku na kuzingatia mambo ya katika maisha ni muda ambao unafanya mwili au na kupumzika kwa pamoja Kwa upande mwingine mvua inapendeza kwa sababu inaonekana wa mazingira majani mapya yanapokuwa na tone za mvua miti ikinyesha au mito au maziwa nyumba kidogo kutokana na mvua inakuwa ni mandhari ya kupendeza Wakati mwingine napenda kuchukua picha au kurekodi video ya mvua ikinyasha Kwa sababu inakuwa kumbukumbu mzuri kwa njia ya kuhifadhi uzuri na maumbile Mvua pia inafundisha uvumilivu au thabiti Wakati mvu inanyesha kwa mara nyingi au siku nzima inaonyesha kuwa mambo ya tathmini huchukua muda Hii ni somo muhimu kwa maisha Si kila kitu inapatikana kwa haraka na mara nyingi uvumilivu unaleta matokeo mazuri Mvuwa inavyo njifundisha kuwa kila kitu kina wakati wake na kila hali ina umuhimu wake Kwa hali ya kijamii mvua pia inakuwa uhusiano wa kifamilia au kirafiki Wakati mvua inanyesha watu huujisazika pamoja huzungumuza kucheka na haa kwenye mvuwa njia nzuri ya kuangalia au wengine kujenga kumbu kumbu za furaha Hii ni tofauti ya hali na jua ambapo mara nyingi watu hua katika shughuli zao tofauti.